Tukio ambalo ni muhimu katika maisha yangu, naeza nisema ni mwaka mpya pamoja na christmas. Ya ndo matukio angu ma na watamane gina ni muhimu. Christmas na mwaka mpya. Uwa napendelea sana kuona watu wakifrai pamoja na familia zao. Ya ni hivyo tu.

Aaaa Wanyama ambao wanapenda kwa aina ya wanyama naowapenda. Kuwafuga kwanza ni kuku. Kuku napenda sana kufuga. Mwonekano wake ni kama mnyama huwa wanaita kwa biology wanaita kama kuna neno wanaita Hmila ni wanyama ambao ni kama mabawa kunguru lakini hawapai. Na tabia zake mwenendo wake ni huwa wanapenda kudonoa. Ya wanadonoa. Na pia hulalia mayai siku ishirini na moja. Nq kutotoa mayai. Je, wanafanyanga chochote cha kuchekesha. Kuchekesha hapana, lakini mii ni mtani. Napenda kutania watu kufanya jokes na kadhalika. Kwa nini unapenda wanyama pori wa kufugwa. Napenda kufuga wanyama pori. Ni kama kufuga ni kama pia ni stadi. Pia kwa wadogo zetu. Pia kwa familia. Wanajifunza jinsi ya kutunza wanyama. Pia kuna wakati wa kwa bado kufuga kuna wakati ule wa kufanya aje. Kwa kitoheo, kuwafanya kutoheo. Siku ka labda ya christmas, ya mwakampia, au siku tukiwa, tunachinja vitu kama hivyo. Yep.

Kati ya mwezi ninaopenda zaidi ya mwaka ni actually December, Ambao ni Krismasi, pia na Aprili, ambao ndio mwezi niliozaliwa, mwezi wa nne na mwezi wa kumi na mbili. Hiyo ndiyo miezi yangu pendwa ninayoipenda.

Huwa napenda kufanya, huwa napenda kufanya kazi, kwa mfanoo ili niweze kutimiza kazi yangu kwa haraka. Inabidi niwe nimeshajindaa kimwili, kiakili kwa kuna kazi natatikwa niifanye ndani ya muda na wakati sahihi. Ili niweze kukamilisha wa hiyo kazi kwa wakati.

Nyama ambayo naipenda zaidi ni nyama ya pork. Nyama ya pork ambayo ni kwa kiswahili waita nyama ya kitimoto huwa naipenda sana na iwe na mchanganyiko wa viongo mbali mbali kama mchuzi wa nyanya pembeni pili pili kidogo hivyo pork kitimoto.

Napenda kujifunza historia, historia tofauti tofauti, baadhi ya nchi, hujua historia ya nchi au mahali historia ni naipenda sana historia. Inakufundisha jinsi zama za kale zilivyokuwa kwa wakati huo. Na jinsi watu walikuwa wanaishi maisha yao pia.

Hapa apana sivai miwani. Mimi sina matatizo yote ya macho. Huwa sipendeleikuvaa miwani japo. Kama miwani nitafazi ya the sunglasses. Ambalo na wakatu wajua lakini huwa sivai. Sivai kabisa miwani. Huwa sivai.

Ya, ya, napenda sana kupika, napenda sana kupika vyakula tufauti, sana sana labdaa chipsi, wali, mayai, baadhi ya viungo vya mchuzi au kitu chochote, kupika, kupika napenda sana.

Lugha ambao napenda kujifunza cha kwanza ni spanish. Napenda sana Spain na fuatilia sana. Na pili ya chinese, chinese na spanish napenda sana kuzijua hizo lugha mbili.

Mchezo ninaopenda kwa haraka haraka ni mpira wa miguu. Mpira wa miguu naufuatilia sana. Naupenda wanafanyia mazoezi na huwa kunanikeep busy kwa muda ambao huwa unanieka busy, huwa unanieka mwili fit. Yeah, na kupata afya njema.

Huwa napenda kuwaambia kwamba wasikati tamaa, wachangamkie fursa mbalimbali, wasipige maokonde, kila kitu kinawezekana, nawaweka kwenye mfumu imara yani kwamba akili ikae stand by na usimame na mungu wako kila wakati.

Mimi napenda vyote napenda vyote ila muhimu hapa zaidi napenda kutazama mchezo kwa sababu inaleta shamra shamra kwa shabikia wajezaji na vipajivyao na kuopena tia morale ya.

Ya, ya, ya. Napenda sana chukula kitamu. Sana sana chipsi mayai au kuku pembeni. Ya napenda sana vyakula vitamu. Huwa vina leta ladha nzuri na unajiskia nafuu na tabasamu kidogo.

Kwa kusimamia, hapana mina pena kusimamia kwa sababu naona kama nalindwa. Hau ule mtu ambaye anaitwa bodyguard. Wanalinda ipasae vyo koo. Napata ile spirit kwamba najiona, mimi ni kiongozi sehemu fulani, ya.

Huwa napenda kuenda nikipata muda nikuwa free time. Napenda kuwa napenda kuenda na marafiki cinema pia kuangalia movies kuchill kupoza akili Yeah. Sasa na napenda at least mara moja labda kwa mwaka huu kwa huu baada ya Sene waniita nini? Yani labda January mpaka June, June to December ya ni marambili kwa mwaka tuseme hivo.

Changamoto ambayo naweza kutana nazo pia kazini ni foleni. Foleni barabarani huwa ni kubwa sana. Kwa hio kuna muda pia unaweza ukachelewa pia, baadhi ya watu unaweza ukakosana nao muda mwingine kwa sababu ya utofauti wa kazi au hivyo. Makosa madogo madogo huwa yanajitokeza sana.

Oh ya ya ya napenda sana mvua mvua. Ikinyesha huwa inaleta kwanza ubaridi pia unarelax. Uhisi joto maana ninapokaa kuna joto. Kwa hiyo mvua huwa ni nzuri sana inaashiria kwamba kuna uvuma unaitwa uvume wa hali ya hewa huwa joto linapungua kwa wakati huo.

Kitu nachopenda kujifunza kipya ni kuhusu teknolojia, sana sana AI, blockchain technology, cryptocurrencies, ya na Metaverse, akili ni nzuri sana, napenda sana kujifunza ivi vitu mana ndo dunia ya kesho na ya jayo.

Kinywaji nachokipenda zaidi ni Coca-Cola. Coca-Cola ni kinywaji kitamu sana. Pia unaeza kushiriki ni kipindi gani. Na ni kwa nini? Ah Coca-Cola kwa sababu huu. Coca-Cola ipo tofauti sana. Makampuni mengine. Ata ladha yake pia ni tofauti. Huwa napenda sana. Pia labda ni chai kahawa au juisi. Ah hapa ni juice. Juice ni nzuri sana. Jee unakumbuka ni wakati gani unakinywa naam juisi nafikiri likwa last week Nonei bata jwis ni nane adekuleze kwa sukinyo jihiki hamna mtu alienielezea ni mimi pekee yangu. Nimekaa tu nime navionja nakula nikaona kama juisi ndo It's my favorite. Unahisi vipi baada ya kunywa najisi furaha sana. Jisike fura sana na amani. Hivyo.

Kinachonifanya nicheki ni sana sana napenda kuangalia cartoons au vichapisho kama za mr bean huwa vinachekesha vinachekisha sana. Kwa hiyo huwa napata muda wa kufurahi pamoja na labda familia au na ndugu zangu hivyo.

Hapana hapana sijawahi panda ndege na nina tamani sana kupanda ndege lakini sijawahi panda ndege mana daa ya ni kupanda ndege ya hapa ni hehehe na itamani sana hio safari na ikitokea nita nitamshukuru sana mwenyezi mungu nasema naitamani sana but ipo siku nitapanda.

Ya, ya, ya, napienda sana kucheza na watoto, watoto ni furaha, familia, pia ni marafiki, ya watoto ni amani, wanaleta burudisho, unafurahia nao, wanaenjoy na pia wana kufanya, angalau unapata morali ukiwa nao.

Kuhusu biashara mfanya biashara ninayeweza kumfahamu kwa haraka haraka hapa Tanzania. Ni anaitwa Mo Dewji, Mo Dewji huwa napenda sana kumfuatilia. Na pia anatoa inspirational advice sana sana kwa sisi vijana the youth people yeah labda unaweza kueleza ni kwa nini unampenda pande yeah napenda sana inspirational stories anazozitoa. Anakumotivate jinsi ya kufanya biashara tofaufi tofauti yeah hivyo. Je unakumbuka kitu cha ajabu alichofanya cha ajabu alichofanya sijajua. Sijafuatilia hicho lakini nitafanya research nyingi nyingi. Ungependa kueleza ni nini unachojifunza kutoka kwake najifunza. Uzalendo, uchapa kazi kuinteract na watu kujifunza mengi zaidi kuhusu biashara anavyofanya products advertisements ana vitu vingi sana. Nahisi nini kuhusu jinsi anavyofanya biashara? Kuhusu jinsi anavyofanya biashara yake ni kucooperate tu na watu tofauti tofauti kumonetize biashara yake na bidhaa zake ziende worldwide yeah kwa hiyo anakuwa acceptable sana kwenye society yake inayomzunguka ni hivyo.

Hesabu nalipenda ila ila ni mtihani kidogo kwa sabu ili ni ilinipiga chenga wakati fulani hivi wakati ndo namalizia malizia hapa kidato cha nne na cha sita hesabu ni nzuri sana inasaidia inakumotivite lakini sio kipaji changu sana na.

Katika kazi zangu nikiwa napata msongo wa mawazo tuseme huwa napenda sana kuangalia highlights za mpira ili kuondoa stress au kuwapigia marafiki wale wacheshi. Huwa wananipa motivation nafurahia mpaka nasahau naanza tena kazi upya ya hivyo.

Yea mara nyingi sana, nimeshawai kuenda makumbusho, nishai kwenda sabasaba, wanaonyesha sanaa mbalimbali, za historia ya kale, yea unajifunza mambo mengi yaliotokea nyuma, unaende nchi yako yea. Ni vitu ambavo vinapatika kwenye museums. Ni vitu vitu sana.

Apo kwenye kuoga, huwa naoga sana mara, let's say mara mbili, mchana na asubui, ya asubui na mchana, kwa sababu asubui ndio wakati namka wale na refresh na maji, pia na mchana, naoga ilikuondoa ile joto joto lile.

Huwa napenda kunyoa ndevu kwa sababu ni kisema nikiziacha ndevu nakuwa kama nimezeeka. Lakini huwa anapenda kunyoa, lakini naacha kidogo angalau unaonekana smart, ata mtu akikuangalia. Unaonekana smart, kwamba huyu mtu ni decent na ni smart, anavutia, yeah, vitu kama hivyo.

Huwa mimi napanga timetable kama kazi inaanza saa kumi na mbili, mpaka labda saa tano, then tunaenda lunch, mpaka labda saa nafanya tena mpaka saa tisa, then tunaenda nyumbani huwa na ratiba yangu ambao nimeipangilia since naingia kazini mda huo.

Sifa nzuri kwa kiongozi, ni ule kiongozi ambaye anapenda kuwasikiliza wananchi wake wanachotaka, na pia kuleta huduma na jinsi anavyo implement sera, atakapofanya, wananchi, wata msikia, na watakapo mpenda, hivyo.

Rangi ninayopenda kuiona ni rangi ya blue, hiyo ndo rangi yangu ninayoipenda zaidi. Na inanikumbusha kuwa ni klabu yangu ya Chelsea, wanavaa blue. Kitu chochote na unachomengi cha rangi hiyo, naweza nikasema jezi, au hili shati la Chelsea. Ni blue, inakufanyaje uhisi, najihisi furaha sana, naona kama ndo mimi ndo mchezaji nikivaa hiyo jezi. Ni wapi unaona rangi hii mara nyingi zaidi. Hii rangi naiona sasa kwenye TV. Kwenye TV naona mara nyingi sana. Maana wachezaji ndo huwa wanavaa.

Kununua vitu kupitia simu nishaifanya mara moja sana. Nilitumia app ya kiku kipindi hicho ndo inaanza lakini sijaona ata maendelezo yake na sioni motivation kwa watu wa kifanya iyo. Kwa hivyo nilinuaga kipindi hichoo lakini kwa sasa. Huwa situmi tena hiyo kitu ya kuorder online.

Njia naowapenda kupumzika ni uwa napenda kushika simu kwanza. Ndo inaweza kufanya nitulie, nikaka nikatulia. Pia mazoezi, inaweza fanya mazoezi. Hila kumeditate, sio sana kumeditate je unakikumbuka wakati ulipo jifunza njia ya kumzika wakati wa kupumzika nilikumbuka ndio, wakati wa kumeditate unakumbuka unatulia yeah nakumbukanga pia, ungependa kushiriku ni muda gani unachukua I think siyo sana It's like thelathini minutes only hivo. Uahisi jinsi gani baada ya kupumzika. Niliski najihisui furaha sana. Mwili huwa ume umestabilize yaani umetulia. Mfupa ume relax ni.

Kuna kucharge hapo kifaa huwa nacharge at least mara moja au mara mbili kwa siku. Huwa nacharge mara moja au mara mbili maana ndo huwa inanifanya nacheza sana na play sana kwenye simu sana ndio maana kaa sana kwenye chaji. Hivyo.

Na chakula ambacho napenda chenye ladha ni vitu kama chips, labda chips mayai, zina ladha tamu. Ujue ladha ya mayai ni tofauti pia. Pizza, burger, huwa kuna ladha ya nyama na kachumbari, mayonnaise inakuwa imeekwa pale, yeah, hizo.

Mimi huwa napenda sehemu ya kimya sana kwa sababu huo ndo akili huwa inatulia, nawaza mambo yangu huwa nawaza vitu vingi, kwa sababu ka sina pa makelele, akili huwa haitulii. Yaani makelele huwa inavuruga, baada ya kutulia huwa inavuruga, kwaivo I think kimya ndio kusudio langu yaani.

Katika jamii nashiriki kuorganize baadhi ya activities, labda kama jumuia. Ya kusali, watu washiriki pamoja. Katika usafi, katika leadership, peer skills, mahojiano baina ya marafiki. Ya, vitu kama hivi yaani.

Kupiga chombo cha mziki sio sana, mimi siyo mpenzi wa mziki lakini kusikiliza huwa nasikiliza mziki. Sema kupiga chombo cha mziki hapo labda tu iwe for fun lakini, mimi napenda sana kusikiliza mziki ya wasanii ya na kupata pia boardisho mbali mbali.

Huwa kabla ya kuanza kazi napenda sana kusali ili nipate kaupako kidogo. Then natulia, ninywe maji kustimulate kiwiliwili changu. Ni hivyo vitu viwili: kusali na kunywa maji kwa wingi, then kazi ndiyo inaanza sasa.

Chakula ninacho penda kula jioni ni chakula cha cornflakes huwa napenda sana kula cornflakes jioni kwa ajili sasa kujiandaa ile ya saa mbili usiku yeah cornflakes its favourite one na maziwa na cornflakes then unakula taratibu.

Katika kushirikina na timu napenda sana kutoa mapendekezo labda timu ifanyaje itoe mikakati gani mbinu ya pia na facts ambazo na zitaadapti kwenye mchezo ambao tutotumia huko wakati huo.

Kuhusu ndege wa kufungwa, wa kufungwa. Hapana sina nyumbani. Huwa napendelea tu kutembelea huko kijini kwetu huko ndio kuna wale ndege wa kufungwa nyumbani. Ila sisi kwetu hapana labda kwa baadaye tunaweza tukaweka hicho kitu.

Wakati na mapumziko huwa napenda kuangalia sana sana tv na kupata kiburudisho kama kinywaji tofauti tofauti yea angalau sasa sina tv TV kidogo then nasoma storybook napitia pitia pages flani flani then naendelea na shughuli zangu.

Mchezo mchezo ambao naweza nikapenda kuijaribu. Ambao siku. ucheza kabisa ninaeze ikawa ni cricket. Cricket au tennis. Ya huo ndio mchezo ambao naupendelea. Uwe mpya katika maisha ya.

Kinywaji ambacho napenda kunywa sana sana asubuhi ni naweza nikasema ni labda chai ya kahawa au chai yenye mchanganyiko wa maziwa ya milo inakuwa na fumo wa chocolate yeah huwa napendelea sana kula hiyo.

Na kufatilia matokeo ya kimataifa nafuatilia sana, huwa nafuatilia mambo ya nje, mara nyingi sana, kujua dunia inaendaje, viongozi wanasemaje, pia kufuatilia duru za kimataifa, unajua jinsi, muundo wa viongozi wa nje, wanaendeshaje nchi zao, yaani hivyo.

Kipawa gani una, naweza nikasema labda nini. Kipa ambacho sina hapo, naweza nikasema labda kucheza, yaani kudance kudance muziki hivi. Yaa, kudance mziki sina.

Aaa sehemu ambako napenda sana kutembelea ni beach maeneo huwa napenda sana kutua kutembea kupoza mwili kufurahisha akili na ku kutafuta mwili upya yaa.

Sana, sana, sana, sana. Napenda sana kuendesha baisikeli. Huwa baisikeli ni chanzo pia cha mazoezi, ukiachana na usafiri. Na pia inalimit mda kama unaenda sehemu ni chapu haraka. Baisikeli ni kama kitu chenye kasi. Yaani ni mfano wa kasi sana kwenye maisha yetu.

Katika kuweka afya iwe nzuri napenda sana kula matunda napenda sana kuto ongelea na mtu sana sana watakupata virusi vya ukimwi yaani nikula chakula jivenye afya na pia kuto ingiliana kimwili na binadamu yoyote sana sana wanawake.

Kujikinga na jua kali, naeza nikasema labda jua likizidi sana na nikiwa na uchovu huu napenda kukaa pembezoni mwa vituo vya labda dadala au sehemu ya jengo fulani, naeza nikaeka pale mwili wangu, nikatulia jua lipoe ndio nikaendelea na safari zangu.

Ya napenda sana asali asali ni dawa ni dawa ya mwili pia ni ina ladha nzuri inataste nzuri asali naipenda sana huwa ni dawa na ni kinga kwa binadamu yeyote yule anayeweza kuitumia pia.

Katika masomo ambayo niliyapenda sana sana pale shuleni la kwanza ni kiingereza, kiingereza cha pili ni naeza nikasema ni kemia na biology ni nzuri sana masomo kuweza kujifuzina ukauelewa.

Katika study nayopenda sana kuifanya. Naweza kusema labda kulima. Huwa ni kazi ambayo inaniweka bizi. Pia wa ni kama somo katika jamii na huwa ni mazoezi na kunipa afya pia. Ya, hivyo.

Yea, yea, napenda sana kuvaa kofia. Kofia ni moja ya ukiachana na kufichwa jua pia ni yaeza ni kama ni fashion kwa mtu. Huwa mtu ukivaa kofia huwa unaonekana umependeza, yea umependeza na unavutia pia.

Sherehe yangu ya kupendezwa hapa naeza nikasema labda ilikuwa ni nilipendezwa sana nayo kwa saabu familia mzima ilikuwepo nilipewa kila kitu yani ilikuwa ni most favourite moment have never seen.

Huwa tunakaa pamoja na familia, ndugu, jamaa na marafiki. Huwa tunabalisha ideas mbalimbali tukikutana. Tunakula pamoja, tunasawi ya nyuma, tunakungoja yajao. Ya, ni hivyo tunaweza sema.

Napendelea vyote napendelea kusoma vyote gazeti pamoja na habariza mitandaoni mana kusoma kuna gazeti pia unaona kune mitandaoni lakini mitandaoni ni raisi kua sabubu iko comfortable kwa sababu ukonayo mkononi, yani ni rahisi kwa hivyo muda wowote unperuzi.

Katika kulinda mazingira napenda sana kufanya usafi kuweka hizi trash mtu asiwe anatupatupa tu vitu watu wawe wanaeka sehemu moja ili zikapelekwe sehemu zichomwe au zipelekwe viwandani kwa ajili ya recycle.

Hapo kusema ukweli hapo napenda kula wali mimi wali ndo chakula changu hapo yaani wali au ugali mimi hapo wali kwa ukweli maana wali ndo huwa yaani the best the best food in so so so so tanzania tu ni afrika pia kwa ujumla rice rice ni best sana.

Huwa natupenda sana kutumia mfumo wa usalama wa vidole. Sana sana kwenye simu, huwa natumia fingerprint pia kuna apps zangu huwa napenda kutumia usalama wa vidole kwa ajili ya usalama na mtu kutofungua device yangu.

Nadhania ndoto yangu kubwa ni kuja kuoa ndoto zakuwa kitu chochote wewe ndo kuamua lakini mimi ndoto yangu ni kufika uingereza huwa natamani sana huko.

Kazi za dharau huwa nafanya kama kazi zingine tu kwa sababu hufanyika. Nafanya kutokana na mapenzi au mtu amekuagiza kitu nafanya. Unakitekeleza mpaka mwenye unahisi umefanya kazi hapa umefanya kwa obora wako yaani kazi zote ni naona sawa.

Team ambazo ni za michezo unaowafataga ya kwanza kabisa hapo naeza nikasema ni club ya the blues chelsea ipo chini ungeeza pia na um ile lakers iko nchini marekani ya lakers ya nba na chelsea ya premier league.

Mimi napenda sanaa. Napenda sana kusoma. Kuliko kuandika maana kama kuandika ni kazi sana. Kwa hio bora kusoma At least nina. Ninaenda muda unaenda kwa haraka unamaliza kitu kwa haraka zaidi kuliko kuandika yaani.

Huyo huo anapenda. Ndio, wanapenda kunatiketi sababu. Ina inazunguka inapenda msimu wake huo, wanapenda sana tiketi. Yeah. Moja kati ya tunazungua sana, ambao msaideka tukamira bila yeah. Ya.

Hum hum hanyo wakatuwa baidi kali huwa na pendelea sina wa kujia ndani hanyo huwa si rosu mwili wangu utoke nje upigwa na baridi mana naona kabla vile ntenda kuugua nauneza kuuma kkwa iyo huwa nakaa na pendelea sana wa kandani.

Siku yangu, ninayopenda kusherekea. Siku ya kuzaliwa. Yani ninanyosherekea kwa babu kubwa sana. Uwa naalika adi watu. Na wapea napenda sana kushiriki uku ni nikwa na familia. Ya labda ni familia marafiki au pekee yangu. Napena sana familia. Pia na marafiki. Siwezi nkakaa pekee yangu. Je, unakumuka sherehe ya siku ya kuzaliwa au uliyepena zaidi? I think nilikua na miaka kuminamoja by then. Dolo kwa nzoe ni chokula au kikigano ependa siku hiyo I think chocolate cake uwanapendele zaidi ungependa kupake zaidi ya nsikuwe kuzaliwa i think ni mpira tu its my favourite au PlayStation game.

Simu yangu naipenda kutumia kwa vile vitu vingi sana. Yaani kufiki kuna muda gani, naweza nikaweka kwa muda mrefu sana. Labda naweza kueleza ni programu gani sasa sana vitu ambavyo ni cryptocurrencies, AI. Ya, vitu kama hivyo vya teknolojia sana sana. Jee, unakumbuka simu yako ya kwanza. I think ilikuwa ni Huawei. Ya, nafikiri hivyo. Ungependa kueleza ni jinsi sehemu inavyosidia maisha yako. Ya, inasaidia sana kujua vitu vingi. Vingi sana kujifuza mambo mengi sana katika ulimwengu. Um, unahisi ni muda gani mzuri wa kuzima simu, huwa inategemea kama ni sina kitu cha kufanya huwa by saa nne, usiku nazima. Yala kama navio, nakisha mbaka asubuhi.

Kuandika napendelea sana kuandika kwa kutumia kompyuta kwa sababu kompyuta ni njia rahisi na ni haraka. Kutumia mkono, unaumia, kwa saa nzima utumie nguvu. Yaani huwa inapoteza sana muda kwa hivyo kompyuta naona ni njia moja rahisi sana.

Vitabu navyopenda kusoma mimi ni storybook za aidha mapenzi au nature, vitabu vya nature vya mapenzi sana sana huwa napenda kufuatilia kwa sababu vinanifundisha ni jinsi gani tunaishi baina ya watu ya hivyo.

Katika kupunguza matumizi ya plastiki huwa napenda kutungeneza hizi caps za kubebea vitu pia kuhuso, plastiki huwa napenda kuunda mundo ambao utawazesha kupunguza matumizi ya plastiki tunaweza kutumia matumizi mengine katika jamii.

Mimi huwa napenda kufua nguo napenda kufua nguo mara let's say mara mbili kwa wiki napenda sana kufua nguo mara mbili kwa wiki yaani huo ndiyo utamaduni wangu niliojiwekea kwa sababu mimi siyo mchafuaji wa nguo kabisa yaani siwezi.

Ya, napenda sana kusoma. Maoni ya mtandaoni kwa sababu napata experience ya majibu tofauti tofauti ya watu wanavyozungumza, wanavyotoa hoja zao, huwa napata kitu kipya na wanachosema. Ya, hivyo.

Mazoezi ninayofanya saa hizi ni jogging. Jogging au kukimbia. Hivyo sana sana uwanjani. Yaani michezo ila sio gym. Gym. Hapana gym sijawahi. Je, unakumbuka ni mara ngapi kwa wiki unafanya mazoezi? I think ni kwa wiki ni mara moja moja sana. Ni wakati gani unaopenda kufanya mazoezi? I think ni wakati wa joto. Joto lisiwe sana na baridi isiwe kali. Unahisi ni jinsi gani baada ya mazoezi? Najihisi napata sana nguvu kwa wakati huo. Huwa nikimaliza mazoezi huwa najihisi kitofauti zaidi.

Nimekua mtu mbunifu hapana. Mie kwa mtombeni, kwa hapana. Nazaa mapana ilami. Najwa kakopa, idea ya kufanya kitu fulani, lakini kusubirifula kwa kutengeneza, kucreate kitu, hapana. Ila ideas yaingo vizuri. Kitu fulani, lakini kusubu nifu laba kutenza tenza u kukreate kitu wapana, ila ideas ya, nigo vizuwe.

Habari huwa napata kwenye sehemu tofauti tofauti, naeza nikasema cha kwanza ni simu, cha pili labda ni redio, cha tatu kwenye TV, televisions, yea, naeza nikapata au hata kwa wadau mbalimbali, yea, habari sasa hivi ni global kwaivo ni mda wowote tunapata.

Kwa nini isiwezekane, yaani hata bila teknolojia naeza nisiishi bila teknolojia kwa sabu dunia ilianza bila teknolojia. Na yani teknolojia ni kama njia zinazokuja yaani baada ya, ni hatua fulani ya maendeleo. Kwa hiyo naeza nkaishi hivyo ya.

Kwa kuona maini ya leo matika jamii, nige penda sana kuona standard ya watu inapanda, uchumi wao inapanda, mazingira safi, barabara nzuri, nyumba, pamboja na marathi, barabara umeme, huduma zote za afya zikiwa wa zimeboreka.

Nguvu zangu naweza nikasema labda ni mikono nguvu zangu unazia kazi mikono sababu na huwa na nafanya computer writing pia naweza kubeba mizigo napeleka sehemu fulani yeah. Kuwa naeza nikasema labda mikono ndo mikono inafanya kazi sanasana.

Mimi hua napenda kwa muka mapema. Hila usiku labda kutukio tukio au. Au kama kuna sehemu ya kuenda lakini pia kwamuka mapema mimi ni moja ya impulse yangu. Wanapada sana kwamuka mapema na mapema naamuka mapema kutukana na mazingira ndakoenda yoyo siku.

Kumbu kumbu ambayo naesa nkawa nao tangia ututoni ni nilifanya je nea nafiki nilitoroka nilikuwa kwa bibi yangu nikatoroka. Nigenda kwa mama nigefata mama ya hiyo hiyo haito ntoka akilini.

Utaratibu wangu wa jioni huwa nafanya chochote naeza nikala au naeza nikalala. Unaweza kushuriki nini kufanya mchana ukiisha. Ya ni option naeza nkalala naeza nkula ya ivo. Labda unaweza kueleza ni sa gani hunaza kupumzika. Mimi hupumzika ni muda wowote hata asubuhi naeza nkapumzika mchana yani muda wote specialist na kazi. Je una sherehe za jioni unapenda kuzifanya, yah sherehe naanza kuzifanya jioni kwa sababu ndo jua limezama na pia mkusanyiko huo unakuwa mkubwa. Ningependa kueleza ni jinsi ninavyojiandaa kulala. A katika kuwa napenda sana kujandaa wa usingizi unakuja tu wenyewe naturali hivyo haa. Unaisi fraga na wakati wa jioni. Jua likishuka kwa usipindi sana jualiwekali kwa jioni huwa ni mda mzuri sana juali kishuka. Kwa hivyo.

Mazingira ambayo napendelea sana kwa ajili ya kazi, nafikiri ni sehemu yenye utulivu na yenye amani. Maana ukisema uwe unasemea vita hapo kazi haitaenda na pia kutakuwa kuna ugonvi na vitu yaani ni mara dufu sana ya hivyo.

Wateja napenda kuwashughulikia kwa kuwakaribisha kwa bidhaa labda nitakazoziuza. Products mbalimbali, huwa navutia pia kwa posting na zile post katika mitandao ya kijamii ya.

Kipindi nachopenda zaidi kwenye televisheni ni kuhusu labda labda cartoons za Henry Danger, Nickelodeon ya kwa sababu mimi ni bado ni kijani ko bado naweza kufatilia hivo vitu. Huwa napenda sana vitu.

Kuhusu sanaa napenda sanaa ya aina Statues zile za wachezaji, mpira, na viongozi tofauti tofauti ambao naeza nikawaona. Wanyama wanyama vitu kama hivyo vya kale.

Kitu tu nchawema, labda naeza kasema kusaidia ya watu. Napenda sana kutoa kile, nilichokuwa nacho, kuwasaidia ya watu, ilitue na umoja na usawa katika jamii na eneo nizunguka. Hivyo napenda kuwa na umoja katika jamii.

Mimi naeza kusema ukweli wangu uwa napenda sana kulala mapema. Japo kula mapema sio sana lakini kulala napenda sana kwasababu mwili ua unapumzika ila kuamka kuamuka labda kuwe kuna kitu ambacho ni nakitamani iyo siku ifike haraka.

Harufu naweza kuipenda. Apo mimi na kutajia kabisa. Hata inavyakuwa mda samaki, chips yae Hamburger, pizza, even ni vyakula ambavo na vipenda sana kusikia warufu yaake. Uwa inavutia sana ya kwa hivyo.

Nami baada ya siku ndefu sana napenda kupumzika na familia. Huwa nakaa nao, napata enjoyment, nakunywa kinywaji chochote. Huwa pia na angalia na tv na enjoy time na watoto na pia na burudika kwa sana tu.

Katika ujitunza napenda sana kutofwata sana yale vitu ambao jamii huwa inapenda sana kufanya labda mahovo. Kufanya usherati kutamani wanawake za watu huwa sipendi sana kupendelea sababu uwazijua unaweza kuta impetience mbalimbali katika jamii nasta hivyo kwa hiyo huwa anapenda sana kujilinda hivyo yani.

Kuhusu kushambulia kushambuilaji mabadili kazini huwa napenda tu na kutuoa advice ya napenda kutuoa advice kwa mtu ili kazi iendeje vizuri watu waweze kuielewa yaani kama natoa ushauri fulani.

Mimi huwa napenda sana kitanda kizuri kwa sababu iko flexibility mtu anaeza unaeze ukalala mfupa usiumie Six by six au four by four inategemea. Ila kitanda cha muhimu kiwe kizuri kwa ajili ya kusustain ule usingizi wako.

Huwa napenda sana kuenda siku ya matukio ya ibada kamili. Kwa mfano ikitokia siku ya jumatano ya majivu huwa naenda, jumapili huwa naenda. iKitokia sijaenda bado hiyo ni bahati mbaya au sijakaa vizuri kiaina. Lakini huwa naendaga siku ya matukio sana sana.

Kulinda faragha zangu naweza nikasema katika mitandao ya kijamii huwa huwa sipendagi sana kupost vitu ambavyo haviendani na maadili ya nchi yetu kwa hiyo huwa najilinda sana na kuepuka na hivyo vitu yeah.

Muuu. Hapana sijai kuenda sijai kuenda kune matamasha ya mziki. Rabda raba kusikia tu huwa wakipita wukumitaani wakipiga mziki tufutufauti. Rabda ya kisasa ya mziki ya kizamani ya mziki ya kale. Lakini kuenda kwene matamasha hapana hapana sijawai hiyo.

Huwa mimi si silei nywele ki hivyo ila nikishaona imefikia idadi flani nyingi na hazichaniki huwa na naenda tu kuzipunguza maana huwa spendi nywele ziwe nyingi maana unaonekana huwa kurough kwa hiyo ndio hivyo yaani.

Sana sana sana napenda sana kula samaki samaki ni kitoweo kizuri sana ambacho binadamu hapaswi kukosa ni samaki ni ni kwanza ni dawa kwa mwilo binadamu na pia ni inakupa nguvu na akili pia.

Mimi na thamini kazi yoyote yale nitakaopewa mimi kazi yoyote ile nitakaopewa huwa naizingatia na huwa naithamini kama kazi zingine yanaye huwa si kogo tofauti kwamba hii ni kazi gani hii ni kazi gani zote naonaga ni sawa yaani.

Kabla ya kazi wiki hiyo wanaipanga kwamba naweka mwili vizuri naweka mwili fresh ili nijue wapi kwanzia ya huwa najipanga mapema sana ili kwamba ikifika siku ya kazi huwa sitetereke huwa sipunguki na kitu chochote.

Mimi ingetokea jambo katika jambo la dini nafikiri vyote vyote maana elime ya dini ni muhimu sana katika jamii na pia inasaidia ina ni mafunzo pia kwangu au kwa mtu yoyote yule ambaye anapitia hizo elimu ya dini elimu ya dini ni nzuri sana katika maisha yeto ya kila siku.

Asubuhi sana sana huwa nakunywa chai na mkate au chai na chapati huwa ndo Breakfast yangu ya siku zote na huwa ndo nakunywa mara nyingi zaidi labda kama ikipatikana chochote kitu kile ndo nitapata ila sana sana hiyo chai na chapati au chai mkate.

Maji inaezangasema. Maji inakunywa karibia kila saa. Kwa sababu ya joto linalo waka nalopoleza hapa. Kwa hiyo huwa maji ni ile kukata kisha kukata kiu. Kwa sababu ya jua kali ya kiangazi. Kwayo maji ni muhimu sana kwa binadamu.

Rangi ambayo naeza nikaipenda zaidi nezaka ni cream kwa sababu hiyo rangi inavutia na haileti joto. Kono na kama cream, cream ni rangi nzuri sana ambayo ukiipaka chumbani huwa inavutia na pia inaleta mwanga.

Nishawai kushiririki mashindano kipindi niko primary nikiwa mdogo sana darasa la tatu nafikiri. Kuna mashindano ya marathon tulikimbia karibia kilomita nafikiri tano ya kilomita tano na ilikuwa ni nzuri sana kipindi hicho.

Mafunzo ambayo ningependa sana kupata nikiwa kazini sana sana inaweza ikawa ni mafunzo ya cryptocurrencies ambayo najua wengi bado hawayajui. Pia ata easy AI and field regions. Ya, hizo wanginabidi watufundisho sana kazini kwetu hizo.

Mkate mkate ambao na upendaga sana ni ule wa mkate wa wanaita aje ule soft mkate wa soft ambao unanukia maziwa maziwa yeah it's very good super bread it's very good.

Mlingo ambalo ninalo pale kazini ni sasa sana ni kufanya kazi kwa bidii yaani hilo ndio lengo langu kuu. Kwanza ili ni nionekane kwamba ni mchapa kazi bora. Na pia watu ninaozunguka waniamini. Yaani hivyo tu.

Nakumbuka gitaa ilikuwa ni kipindi hicho sana. Kipindi hicho ndo tulikuwa tunapiga sana gitaa wakati nikiwa mdogo nilishika. Sema sikuweza kuimudu sababu ilikuwa ni kubwa. Kila gitaa nilikuwa chombo kizuri sana kwa wakati huo. Ilikuwa ni zuri sana.

Sana sana sana nishaifanya kazi ya kujitolea. Sana sana kule maeneo ya kanisani kwenda kufagia. Pia nikiwa katika kambi ya jeshi pia nilienda kujitolea. Kujifunza uzalendo na utumishi kwa uma ingeni niwe nimezoea.

Ya kufuga kufuga tumefuga pia tumefuga wanyama tofauti tofauti ukianza haba na ng'ombe, mbuzi, kuku, ngamia ya na pia ni somo pia kwa watu husi kwa sababu wanaanza kujifunza ni vitu gani unavyo vipata waluwa nyama na pia katika vitu weyo ya.

Hmm. Kwenye kuimba hapo kwenye kuimba hapo hapana mimi sio muimbaji mi napenda sana yani kusikiliza labda mziki ambao una vibe. Kama wasanii wetu wa kibongo bongo au ata wa ma mbele huwa na penda kuwasikiliza ndo. Hua nitaimba hapo lakini sio kuimba ile as patiently yani no yani ni kuimba no more hivyo.

Wakati wa jua kali napenda sana kufanya sana mazoezi ni kuondoa ile sumu wa mwili ni kwa sabu jua lavopiga kwenye mwili uwa ni kama chanzo wa udawa ni kama chanzo wa udawa najipatia pale katika kufanya mazoezi hayo.

Ambaye za mitandaoni wanasoma kune vyanzo mbali mbali. Kwa mfano kama kune Instagram, Facebook, Twitter, YouTube kunaizi applications ambazo uwa wanatoa abari za mitandaoni sana sana huwa napata update mbali kutokana vitu vinavoendelea nchini kwetu ao hata mataifa mbali mbali ya.

Huwa timu yangu ikipata kombe lolote au ikiwa inafanikiwa. Huwa naita marafiki, hata familia, tunaburudike wote, tunanunua hata visoda, mbili tatu au na chipsi hapo. Kwa ndugu zangu, huwa tunaenjoy wote. Kwa maklabu imebeba kitu na kuenjoy.

Wakati wa msaada kazini huwa na mpigia boss boss au assistant manager ambaye anaza akaja aka nisaidia haza kujoka nisaidia kama kuna tukio lote ya msaida kazini haza kuwasiriana nao ya hivyo ilikokuwa maisha yangu au ya mtu yoyote ule Muzika.

Mimi kabla ya jioni huwa napendelea kwanza sana sana kuchukua nimetoka uwanjani baada ya mazoezi Kani ni kabla ya kulala mana kulala huwa ina avari ya natogema ya nasikulaba ni kichoka mwilo umekataa. Kila jioni uwana napenda sana huu bada ya mazoezi huwa na pata kimlo kidogo chokunfix then do nasubiri iyo mida ya usiku.

Kuna aina za filamu ninazozipenda hapo nadhani nikasema kuna bollywood kuna action movies ambazo watu wanapenda ku attack attack mabom mabom yaani vitu kama hivyo huwa napenda sana kufuatilia hizo vids ambazo ni entertaining.

Mimi hapa kwakweli napendelea baridi, maana siku ya baridi huwa najisikia vizuri na mwili huwa mwili unakuwa very comfortable kwa sababu hauna ile temperature ambayo inasumbua. Ko unakuta mtu unatulia ukorelaxed and very cool hivyo.

Kuenda maktabani huwa inategemea na siku labda kama marafiki wakiwa wanaenda then na mimi naungana kama au kama mimi sina nafasi au kama nahitaji kitu ndio nitaenda lakini kama sina nafasi siwezi kuenda. Kwa sababu sio lazima na ni mamojamoja.

Shughuli yangu kupendeza naeza nikasama ambaye ilikuwa ni wakati wa kumninio wa kipaimara huwa ilikuwa ndo nafasi yangu nzuri sana kuwa nawaalika familia pi ilikuwa ni siku yangu ya kuenjoy kama ya kuhitimu mafunzo yangu ya kanisa.

Jusi ambao naipenda ya matunda naeza kasema ni ya maembe. Kwa sabu maembe huwa inaladha nzuri, inatest nzuri, napia ikiwa baridi huwa inavutia sana. Kwa iyo nafikiri kwa nini ya matunda ambayo nayapenda ni maembe. Maembe huwa ni nzuri sana. Huwa ni very favorable.

Mwalimu ambaye naweza nikamkumbuka mpaka kesho, alikuwa ni mwalimu wangu wa primary. Alikuwa anaitwa Mr. Gerard. Mr. Gerard alikuwa mkali, japo alikuwa ni mzuri, ila alikuwa mkali. Alikuwa anatufundisha Geography na Mathematics, I think. Yeah, Geography na Mathematics. So, alikuwa the best teacher around kipindi hicho.

Kuhusu wasilisho inategemea na wasilisho aina gani lakini huwa ni kama nizaadi kwaangu kwa mbana hasicha kitu ambacho kitakuenda kuu wapa watu elimu na mafunzo zaidi katika jamii yangu pendwa.

Mawasiliano ni muhimu sana kazini pale katika kufanya shughuli. Huwa kuna mambo huwa lazima ya fanyike kwa mawasiliano kama kuna mtu anatakiwa afanye kitu fulani au jambo fulani. Huwa kuna procedures ambazo huwa tunamcheki mtu. Anaenda sehemu fulani kwa kumpigia au kwa mawasiliano kupitia simu.

Ya, bahari nimeiona sana na inshot niko pembezoni mwa bahari kwa hiyo naweza nkaiona ata nkisimama pale maeneo ya ya mlimani kwa sababu sisi tuko pembezoni mwabahari kwa hiyo naweza nkaiona nikiwa ata mbali ya bahari nisha iona.

Mimi napendelea sana mwanga wa kati kwa sababu mwanga wa kati huwa hauumizi ile mionzi huwa haiumizi. Kwa hio mwanga wakati naona ni favourable kwa mtu. Hata kama ana matatizo ya macho, anaweza akaona vizuri, lakini mwanga mkali naona ni mgumu sana.

Mafanikio ambayo, ambayo nayathamini kazini ni uadilifu wa kazi na kufanya kazi zangu kwa uweledi. Na kutomyumbisha wale wakuu ama mabosi ambao wanazuzunguka. Pia naona ni jambo langu muhimu sana katika mafunzo yangu ninayopitia pale kazini kwangu.

Yeah napenda sana kusikiliza radio radio radio ni kiburudisho na pia inafundisha inatowa simulizi tufauti tofauti inatoa historia ya nchi wa siasa mbalimbali katika jamii au nchi fulani.

Haha! Naeza nikasema ndio, napenda kwenda pwani, lakini mara chache chache sana. Labda, pwani inategemea na sehemu, lakini sio kwote. Ila kwenda maeneo ya pwani, au ufukweni, na napenda sana kwa sababu ni maeneo ya baharini. Kwa sababu napenda sana kukaa maeneo ya baharini kwa sababu baharini unakuwa 'very relaxed', umetulia, akili imetulia, 'yeah!' Na unaona mazingira ya 'nature' hapo, yanapo kushawishi yaani.

Mi napenda chukula ambacho hakina hakina mafuta mengi kusema mafuta anasa ya karibu mfumo wa moyo au mfumo wa mwili. Angalau kisicho kuwa na mafuta mingi kwa sababu napenda mkausho. Mkausho huwa unasaidia sana katika mazingira ya mwili ya pia ya kibinadamu huwa kutokuathirika na magonjwa mbalimbali.

Muda ambao naeza kutumia mtandaoni ni inategemea na hiyo siku nimeamkaje nikiwa na io ambari nizuri na inamotisha zaidi kwangu, huwa naeza nkakaa nayo hata zaidi ya siku nzima mbaka kesho nikakesha nayo, sabu inanivutia lakini kama hiyo siku hakuna kitu huwa ni nazima tusimu na kwena kulusa ama kulala.